Kinachonipa motisha kazini ni matokeo chanya ya kazi yangu napenda kuona jitihada zangu zikileta matokeo yanayoguza wenzangu au pia shirika. Hii inanifanya nijisikie kuwa kazi yangu ina maana na thamani. Pia kinacho nipa mutisha kazini ni kujifunza na kuendeleza ujuzi. Kujifunza mambo mapya, kunanifanya niwe na motisha ya kuendelea kuboresha ujuzi wangu. Pia napenda changamoto, zinazo nifanya kutumia uwezo wangu kikamilifu na kujua uwezo wangu wa kweli. Pia kinachonipa motisha ni kushirikiana na wenzangu vizure. Nafurahia kufanya kazi na timu yenye mshikamano na msaada. Ushirikiano mzuri unachochea motisha na hufanya kazi kuwa rahisi na yenye furaha. Kwa hivyo kushirikiana na wenzangu vizuri pia ni jambo ambalo linanipa motisha kazini. Pia kinachonipa motisha kazini ni kukamilisha malengo ya pamoja. Kuona malengo ya timu au shirika yakitumikiwa kunanifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya mafanikio hayo. Pia cha muhimu zaidi kinachonipa motisha ni kutambuliwa na kuthaminiwa kazini. Kupewa shukrani, kupongezwa kwa kazi nzuri ambayo ninafanya, huchochea mimi kupata motisha ya kufanya kazi. Hii inaniwezesha kuendelea kutoa bora zaidi na kuboresha ufanisi wangu.

Ndiyo, ninapenda kukimbia. Kukimbia ni muhimu kwa sababu kuna nisaidia kuwa na afya ya bora ya mwili na akili. Kwa kukimbia mara kwa mara, moyo wangu unapata nguvu, mishipa yangu ya damu hubaki imara, na mwili wangu hupoteza kalori ambazo, zinasaidia kudumisha uzito mzuri. Kukimbia, kuna saidia kupunguza mfadhaiko na huniweka macho na akili zangu kuwa makini na tayari kwa shughuli za kila siku. Kwa hivyo, ndio mimi inapenda kukimbia. Zaidi ya hayo, kukimbia kuna nisaidia kuboresha stamina, uvumilivu na nidhamu binafsi. Kukimbia pia inasaidia kwa vile ninapaswa kupanga muda wangu na kuendelea kufanya mazoezi bila kukoma. Pia kukimbia husaidia napenda kwa sababu hunisaidia kudumisha afya yangu na ubora wamwili wangu. Pia napenda kukimbia kwa sababu ni burudani nzuri ni aina ya mazoezi ambayo nzuri. Kwani wakati kwa kukimbia ninaweza fikiria ya mambo kwa utulivu na kujipumzisha kutoka kwenye shughuli za kila siku. Kwa hivyo naam mimi napenda kukimbia kwa sababu kukimbia kuna manufaa mingi.